Mimi sina latha, wala mapendeleo. Binafsi. Lakini kwa watu wengi, nyama zinazo pendwa sana ni kama nyama ya ngombe, kuku, mbuzi au samaki. Kulingana na tamaduni na namna ya kupika.

Mimi sina mapendeleo binafsi, lakini juisi zinazopendwa sana na watu wengi ni kama juisi ya machungwa, embe, nanasi, tikiti maji au mchanganyiko wa matunda. Juisi ya matunda asili ya bila sukari nyingi huwa bora zaidi kiafya.